Napendelea mazingira ya kazi ya kupika, juu napenda kupika na nikona uzoefu wa kupika. Naeza niamsha kutoka kwa usingizi na nipike. So naezapendelea mazingira ya kupika, naezapenda kufanya kazi kwa mazingira ya kupika.

Nikiwa na pesa hua natoa sadaka, juu bibilia inatu na tu eleza tufanye ivyo, so huwa natoa sadaka, juu pia ukitoa sadaka, utabarikiwa, ukipeana, utapewa pia namiini ivo. That's why mi hutoa sadaka.

Rafiki wangu wa karibu ni mpenzi wangu na tulipatana nikiwa kazini na pia alikuwa jirani yangu. Na tumefanya mambo mengi, tumeishi pamoja, tumefanya kazi pamoja, tumefanya tumekula pamoja, tumeongea, tumeongea mambo mengi pamoja za maisha. Na ni rafiki yangu ju pia yeye ni rafiki yangu mzuri. So mimi naeza taka kuwa rafiki yake mzuri. Na yeah ni ni muaminifu na So pia mi ni muaminifu kwake na ye ni muaminifu kwangu.

Naishi nyumba ya jumba moja, na mazingira, napenda mazingira yenye naishi ju ikona amani, ikona hewa safi, alafu ni mazingira ya familia. Ju, pia mi naeza taka kuwa na familia yangu, napenda hii, hii eneo juu ni eneo yenye mafamilia wame, wanakaa. So na pia salama iko sawa, sija kuwa na shida yoyote ya wizi, ndiyo.

Kusema ukweli hata sikumbuki mara ya mwisho nilienda hospitali. I think ilikuwa mwezi wa mwaka wa elfu mbili na moja. Ilikuwa na nimearibikiwa tumbo ju ya chakula. Iyo ndo mara ya mwsho ninayokumbuka nilienda hospitali. Toka hapo sijaenda hospitali tena.

Asubui napenda kunywa maji na chumvi kidogo kumbali, junilijua kunywa maji ya chumvi ya asubui mwili na nyonya yo maji jia chumvi. Na ju mchana spendi kunywa maji sana. Iyo kunywa asubui maji ya chumvi huwa ina nisaidia kupea mwili yangu maji.

Maybe somo ya mimba juu hapo ndo naelekea kwa maisha yangu na miaka yangu. So hiyo ndo napenda hoyo sayansi ya.

Mi kinachofanya nitulie ni mziki, mziki wa gospeli, juu huwa inanipea amani, halafu wastu sijawaifanya mazoezi ya yoga, labda kuruka kamba, na nilijua napata amani mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa.

Mimi hufua nguo mara moja baada ya wiki mbili kusema ukweli juu hatuyuko wengi kwa family kwa hii nyumba tuko tu watu wawili so mi husanya nguo wiki mbili, nafua mara moja, ndio.

Niliamka saa mbili na nusu na after kuamka ni baada kuamka niliomba halafu nikatengeneza kitanda halafu nikakuja nikatengeneza kofi halafu nika juusina kazi sayi kazi yangu ni kwa nyumba kutrain kufunza AI kuongea. Na niliisi vizuri, bada kupika kofi nilikunywa bila chochote na nilihisi vizuri sana.

Mimi napenda kuandika na kuongea kusema ukweli. But, kuandika sana sana. Unaeza Unaeza nipea tu kalamu na kitabu. Siezi kosa kitu ya kuandika kusema ukweli. Napenda kuandika. Mimi hata sija Anyway.

Naweza ongelea kuhusu kazi nilikuwa nafanya, nilikuwa nauza pombe, nilikuwa nafanya kwenye kashia, kuuza pombe. Changamoto nilipata kwa hiyo kazi ni baada hesabu, ningepata hesabu, kuna pesa, inakosekana, na najua sijachukua hiyo pesa, hiyo ndio changamoto nilipata.

Kioo muhimu ni kupatana na Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, Ju wakati sina tumaini ya maisha, niko na Yesu, wakati niko na makasiriko za maisha Naweza mkimbilia Yesu. Yaani Yesu ni kila kitu, na wakati nilipatana na Yesu hiyo ndiyo siku muhimu.

Kenya nafuata wapendwa mziki, alafu pia napenda, alafu Amerikani nafuata Robin D. Bullock, Joseph Z., Catherine Crick, Christianos, servant of Yeshua, ndio.

Napenda ugali, mboga na nyama ya kuku mamangu alinifunza kupika alafu penye nimelelewa kuku ndo main food na ugali. Mamangu ni mluya, alinifunza kupika ugali na kuku.

Napenda muziki wa gospeli kwa sababu huwa ina ni jenga kiroho na kimwili, halafu pia huwa inanipea furaha na amani, hapo ndio huwa na pata, hapo ndio pahalipangu pa furaha kusema ukweli ni gospeli.

Mazingira yangu ni mazuri kwa sababu ya amani na hakuna udhuru wowote.

Mafanikio niliopata kutoka kwenye kazi yenye nilikuwa nafanya nilifanikiwa kununuwa hii simu ambayo naitumia sai sikuwa na simu mwaka uliopita lakini novemba ndo nilinunuwa hii simu so hio ndo mafanikio yangu.

Wazo ambao nikonayo ni kukuwa na furaha na amani. Ndiyo, sijasumbuliwa na mawazo, na ama ugonjwa, niko na uburi wa afya, niko salama.

Nikona jirani wengi lakini nafahamu jirani mmoja peke. Mi ni mtu ambao nikitulia kwa nyumba, nimetulia na mambo zangu. Sitashugulika na mambo za jirani. Hivo ndo huwa naishi kusema ukweli.

Ndiyo mimi naezaishi vizuri tena sana bila teknolojia, nilikuwa naishi bila simu wa mtandaoni na nilikuwa saa. Hata nilipata nilikuwa na amani sana bila simu ya mtandaaoni hiyo wakati.

Mimi hutazama video kwenye YouTube na pia Instagram, Instagram ju ya ireels, YouTube zote, video refu na fupi zote. Ndiyo.

Wakati wa mvua kuu mi hupenda kujifungia kwa nyumba, halafu navaa nguo, zenye zitanipea joto, halafu, mvua naipenda juu huwa naona mvua, mvua ni baraka, juu biblia huwa inahusisha mvua na baraka. Hakuna kitu kubwa yenye inaeza fanya nikumbuke mvua. Huwa nafurahia tu mvua.

Jambo la dini yenye ni muhimu kwangu ni kuishi kwa Yesu, ama na Yesu, juu ya Yesu, juu kama yeye alikufa kwa sababu yangu. Si pia mimi ni vyema nimpe maisha yangu juu kama yeye alikufa kwa sababu yangu naeza taka kumpea maisha yangu yote bila kumpea maisha nusu.

Kusema ukweli sijafatilia mchezaji wa kikapu. Hata sijawahi cheza mchezo wa kikapu. Sijui hata timu jina ya timu mmoja ya mchezo wa kikapu. Pole sina mambo mengi ya kuongelea mchezo wa kikapu.

Wikendi mara nyingi mi hu nilikuwa napiga sherehe kwa kukunywa pombe na kuvuta bangi lakini niliwacha kama hii weekend iliyopita nilitulia tu nika Nika check video moja mbili kwenye mtandaoni.